Huwa sivai miwani miwani miwa sivai sina matatizo ya macho lakini kama naenda mahali kama kwa bichi hivi huwa na vaa zile miwani za kuzuia jua zile kubwa kubwa hizo miwani kubwa lakini hizi za daktari huwa sivai kabisa yaniko sawa.

Huwa nasoma gazeti marakadha lakini sio sana saa ingine kama nimeenda mahali napata gazeti zinauzwa huwa nasoma kwa ofisi nikizipata nasoma kwa matatu nikiva napata gazeti nasoma lakini marakadha natumia vitu zingine kama simu kuangalia kutazama runinga ndiyo nipate zile habari zinakuwa.

Jioni wakati wamapumziko inazanga kwangu inazanga saa moja vile vitu nafanyanga ni kutulia tu na familia yangu Napata waini na kunywa kidogo na bwanangu na pia watoto wangu tunafurahia tunatazama runinga Pia tunatazama zile filamu tunapenda sana na nikimaliza napenda sana nasoma kitabu Alafu nikimaliza naenda kupumzika naenda kulala.

Mahali ni napoishi, nilihamia hapa kama miaka sita iliiopita, nilikuwa karibu kupata mtoto wangu wa mwisho, nikuahamia hapa, na ni nyumba ya kifamilia, ni nyumba tumenunua. Mazingira yenyewe ni, iko sawa ni mazingira ni mahali kumetulia, hakuna kelele, ni mahali naweza lea watoto wangu vizuri bila shida yoyote, na pia hakuna shida yoyote kama wizi kukosawa. Kwa hivyo napenda mazingira yangu sana majirani na wazuri tunashirikiana na kila mtu ako kwake kwa hivyo kuna ile siri kukua nyumba.

Zile njia natumia kupumzika ni meditation Pia natumia kusikiza muziki inafanya akili yangu itulie na pia napenda kutembea sana uku inje kwa misitu mali kuna kisima mahali kuna mto napenda sana kusikiza ndege napenda sana kusikiza anga, hiyo inafanya vizuri inatuliza akili ya.

Ile muziki napenda sana, napenda sana bongo, rumba na country music napenda sana. Ule muibaji napenda sana ni Alikiba, huwa ananifurahisha sana, na pia napenda Alan Jackson, na ule wakati napenda sana kusikiza muziki ni nikienda kazini, ama wikendi, kama tunaenda mahali kutembea, kama naendesha gari, napenda sana kusikiza muziki. Inanifanya nitulie sana kiakili na pia inafanya nifurahie tena.

Ile hali ya hewa napenda, napenda joto, napenda jua, lakini spendi baridi sana, spendi jua kali sana. Maana ya nimependa jua ni venye inaka vizuri iyo ni hewa mzuri ya kulea watoto, nguo zina kauka, hakuna wasiwasi wa kwenda.

Ile kinywajio cha baridi kenya napenda sana tunasema ni kileo kama kileo napenda sana baada ya kazi ama kama wikendi hivi kama niko likizo kwa kazi napenda sana kutulia hapo kwa nyumba hapo nje nakunywa kinywaji changu cha kileo cha baridi.

Ile wazo nzuri nikonayo siki ya leo na ni wazo kuhusu familia yangu venye nitawapeleka likizo siku ya krismasi yenye nitatafta pesa na niwanunulie zawadi kila mtu na pia nafikiria kutembea tunafikiria kutembea mjini ama kuogelea kwa bahari kama siku chache hivi.

Ndiyo, napenda sana kulima ubusitani, napenda kulima vitu kama boga, vitunguu, zile vitu za rahisi rahiisi, napenda sana kulima, na pia napendelea sana kulima kama pilipili, ama hoho, ama pia mahindi na ni kitu nakula chakula yenye, unatoa kwa shamba bila kununua.

Venye huwa nasherekea sikukuu na huwa napika, napika zile chakula napenda ama napikia hadi familia, huwa natembelea marafiki sana, ndungu zangu, wazee wangu nawatembelea sana, na pia huwa natembea, okay tuna tunaendesha gari tukienda kufanya kununua vitu kwa duka, kama manguo ama zawadi.

Wakati wa wasiwasi huwa na, napumua ndani na nje napumua ndani na nje, alafu huwa natembea tembea kupunguza wasiwasi pia huwa na na nasikiza muziki inanituliza kidogo na pia napenda sana kunywa maji kwa wingi inanisaidia sana.

Ule mwadishi wa vitabu nampenda sana anaitwa Francis Myles awo nampenda sana napenda vitabu zake zote kwasababu anaandika vitabu kulingana na venye kuko. Kama kulingana na venye maisha iko ya binadamu na venye tunafaa kufanya diyo maisha yetu ii ibadilike, na anaadika kuhusu maisha yake vizu kabisa.

Ile rangi yangu ya kupendeza napenda rangi ya blue blue inamaanisha amani blue inamaanisha mawingu blue inamaanisha kutulia. Hiyo ndiyo rangi napenda sana na naipenda sana kwa nguo zangu mingi ni blue na pia blue inamaanisha au au katika hali ya kuwa mtu mtulifu mtulifu.

Venye huwa najistawisha wakati wangu wa likizo hua napika chakula kizuri na tazama filamu na familia yangu pia hua mi hutembea sana naendesha gari natembea naangalia venye kuko ama natembelea pia familia yangu na jamii yangu huwa nafanya hivyo mara kadhaa.

Nitasherehekea mwaka mpya kwa kutasharehekea na familia yangu pia nitaenda ku nitaenda kwa kanisa kuabudu mungu kumuomba kushukuru mungu kumsifu hifidi nitasharehekea mwaka mpya na pia tutasharehekea kwa kwa kupika zile chakula tunazovipenda na kutembelea familia yangu kwa ujumla.

Wakati wa mapumziko kazi ni mimi maramingi huwa na tembea tembea nje. Napenda kukuwa na hewa safi. Mahali naishi kuna misitu, napenda kutembea kwa misitu, napenda kuangalia mto, napenda kuangalia ndege. Napenda sana kukapeke yangu, saa ingine napenda kusikiza zile nyimbo napenda. Na zina nituliza akili. Pia napenda kufikiria maisha yangu vizuri sana. Na kama kuna mawazo, kama kuna kitu nataka kutatua, napenda kukaa pekee yangu naifikiria sana vyenye nitaitatua. Na zile vitu nitafanya kuitatua.

Napenda sana kucheza michezo ya mbao, inafurahisha sana juu inafanya akili yako ina inaamsha akili yako vizuri, inafanya kama ulikuwa na mawazo ingine, unatulia kwanza, inafanya uchangamke kiakili, napenda sana napenda sana kushindana na mtu mwingine kwa hiyo mchezo, na inafanya nitie bidii ndiyo niweze kushinda na niweze kufurahia.

Ndio, nimewaifuga mnyama, nimewaifuga kuku, nimewaifuga ngombe, lakini napenda sana kufuga wanyama, lakini sio wengi, wachache tu, juu kuna mahali si pakubwa, na pia kufuga wanyama inasaidia sana ile wakati hauko kazini, unawalisha, unawangalia vizuri.

Huwa mara mingi huwa naoga mara mbili kwa siku ile siku naenda kazi asubuhi naoga nikitoka kazi naoga lakini saa ingine kama siendi kazi mara moja kwa siku labda jioni ndiyo nitaoga kabla niende kulala hiyo ndiyo mtindo wangu wa kuoga.

Ile ushauri ningepeda kumpa mtu mwenye ame anayeanza kazi ni kumwambia awe mvumilivu awe na tabia mzuri, awe mtu wa kuaminika katika kazi, na awe anajiangalia yeye mwenyewe. Asisikize watu wengine, afanya ile kazi ilimpeleka huko na afanye kazi na kwa bidii yake yote bila kuangaliwa na mtu ama bila kungojea mtu amuambie afanye hivi na hivi, ajitume yeye mwenyewe.

Ningesama sipendi kusimamiwa na sipendi kusimamiana kusimamia mi napenda tu kujisimamia mi mwenyewe juu kusimamiwa tena inakuwa ni balaa kusimamia pia watu inakuwa ni balaa so mi mwenyewe sipendi hizo mbili napenda mi mwenyewe kujisimamia na nifanye kazi yangu kwa utaratibu na kwa bidii vyenye inahitajika.

Venye napenda kuwasiliana watu, napenda sana kutumia mitadao, napenda sana kuandika chini kama, kama, kama nawaandikia mtu, message nawwandikia chini, nawatumia, lakini sipendi kwa kuongea moja kwa moja kwa mdomo, sipendi, mimi ni mtu mwenye napenda kuwa peke yangu, kwa hivyo kupiga simu, inakuwa ni ngumu sana kwangu, lakini napenda sana kuandikia mtu, rufaa yenye nataka kumwambia.

Nikiwa nje nyumbani, sipendi sana kula nje nyumbani, napenda sana kula chakula cha nyumbani, juu napenda sana kupika. Lakini kama napenda kula nje nyumbani, napenda sana niende mahali, mbali wanachoma nyama, napenda kula hivyo. Lakini si, hapo ndiyo napenda, nitaenda nichome nyama yangu, na kinywaji yangu, na itisha, hapo ndiyonapenda sana kama sipiki nyumbani.

Ile programu ya simu natumia kila siku natumia vitu kadhaa na huwa natumia whatsapp kuwasiliana na watu ninafanya na wao kazi pia marafiki zangu pia familia yangu na ndugu zangu dada zangu pia natumia facebook sana kwa mtandao nataka kuangalia kenye kinapoendelea natumia pia mtandao wa reddit sana reddit naipenda sana napenda kuangalia kinapoendelea dunia nzima ndio.

Ndiyo na nawafahamu majirani zangu lakini si kwa udani, nawafahamu kwa majina, kwa salamu moja mbili tatu Lakini atufahamu kwa udani. Juu hatuna ile mazoefu ya watu kwa kwa ile kiudani sana ama kutembeleana hapana hatutembeleani. Hatu Lakini nawafahamu kwa majina na kwa salamu na labda kwa kusaidia kwa kitu yenye ina i unaweza kusaidiwa iyo wakati.

Ile kitu nafanya ili kujitunza kitu ya kwanza na sipendi kuwa na mawazo mingi napenda sana kukua na mawazo kiasi pia napenda sana kukula vizuri napenda sana kufanya zoezi napenda sana kukunywa maji mingi napenda sana kutembea napenda sana kufanya zile vitu napenda napenda sana kujiweka mrembo kujiweka vizuri kununua nguo mzuri kunukia vizuri.

Ndiyo nina ndege wakufugwa nyumbani ninao nina kuku nina skumbukni dege lakini niko nao nawapenda sana na huo wanafuga wananipea amani na kama sikuwa kazini na wangalia na walisha inapatia ile amani na akiliangu inasikia raha kwa akiliangu na hakuna mawazo nikiwaangalia.

Kuhusu kazi yangu nafanya kazi kwa benki na nimefanya kazi na nimefanya masoma yangu na hisibati so kazi yangu ni kufanya mahesabu na kujaribu kuangalia kuingiza mahesabu kwa rekodi so hiyo ndiyo kazi yangu nafanya kuna changamoto mingi sana juu ya kiteknolojia watu wengi wanatumia binu za kisasa za kiteknolojia kujaribu kuiba pesa lakini sasa hiyo ni changamoto na tunafaa tujihadhari sa.

Napenda sana mvua lakini sio mvua mingi. Napenda sana mvua mvua ina manufaa yake mvua inafanya chakula imee mvua inaleta pesa, mvua inaleta chakula, so napenda sana mvua lakini si mvua, juu mvua mingi ni ya madhara, tunapenda sana mvua lakini isiwe mingi ikue tu mvua iko hapo katikati, sio mingi, si kidogo, ikona manufaa mingi sana.

Napenda mikutano ya video. Sipendi mikutano yenye kupatana na watu uso kwa uso sipendi mikutano mahali kuna watu wengi. Mimi sio mtu wa watu wengi Napenda mikutano ya video na yenye kuelewana kwenye video kila mtu anatoa ushauri yake hapo na kila mtu yuko kwake bila kuwa katikati ya watu wengi.

Kile chumba napenda sana kwa nyumba yangu ni sebuleni Kwa sababu hapo ndio nitatazama filamu zenye napenda. Hapo ndio nikipika ile chakula tunapenda tunakula tunafurahia na familia yangu. Hapo ndio nitatulia nikitoka kazini napumzika natulia, nasoma kitabu yangu. Hapo ndio nikona mahali nakaa chini napenda sana kuna mahali pangu napenda nakaa natulia nasoma na natazama televisheni. Napenda sana sebuleni.

Tukio ya muhimu sana katika maisha yangu ni ile nilipata matoto wangu na wapenda sana ime badilisha maisha yangu kwa uzuri Ha imeniona kama mzazi nafaa kutia bidii kufanya kazi kujipanga na maisha yangu na pia ime imeni badilisha sana mienendo yangu yenye nilikuwa na ya ujana yenye haifai.

Ile tabia napenda kwa wengini napenda ile tabia mtu mwenye ako mvimilivu mtu mwenye hana udaku mtu mwenye hashuguliki na maisha ya watu ile maisha ya watu kwa undani na mtu mwenye anaelewa watu na pia napenda mtu mwenye anapenda amani sipendi mtu wa vita sipendi mtu wa vurugu napenda mtu wa ametulia kimaisha.

Ndoto yangu kubwa, nikua na familia yangu imeenda vizuri, nimewalipia shule za maana, na pia nimekua nimesimamia familia yangu vizuri, nimemiliki mali ya watoto yangu, na pia nitaweka kazi yangu na imeenda vizuri, na nimeenda shule, nimesoma vitu kadhaa, nimefanya shahada kadhaa za teknolojia.

Napenda sana kutembea kwa mto kwa misitu napenda sana kutembea huko pia napenda sana kutembea mahali kuna kuna watu tofauti kwa kitadamu kwa watu tofauti na pia kwa vijiji zingine kwa mjini labda natembea mjini na natembelea tena marafiki zangu kuangalia na kuwajulia hali na pia familia yangu naitembelea.

Wakati wa baridi kali huwa na natayarisha thermos ama kibuyu ya chai, naweka, nabeba nayo chai ya asubuhi nikienda kazini nakunywa maji moto, nakunywa chai moto ama saa ingine nakunywa kahawa sana moto navaa nguo zenye ziko na joto na pia navaa viatu zenye ni, navaa hadi soksi na viatu pia zenye zinaweka mwili yangu ikiwa na joto. Najizuia sana mwili yangu.